Napenda kuwasiliana na watu kwa kutumia mazungumzo ya moja kwa moja mazungumzo ya moja kwa moja ni bei nafuu kwa sababu situmii simu wala situmii mjazo wa simu pia mazungumzo ya moja kwa moja husaidia kuokoa muda.